Sina ndege wa kufugwa nyumbani sasa hivi lakini nimewai kuwafuga na napenda sana wazo hilo. Hapo awali nilikuwa na ndege wa kawaida wa nyumbani. Kwa muda mfupi, alikuwa mdogo wa rangi ya manjano na kijani na alikuwa anaimba asibui mapema. Sauti yake ilikuwa tamu na inafuraisha. Ilionyesha kama nyumba ina uhai zaidi. Nilikuwa namlisha mbegu na maji fresh kila siku na nilipenda kumtazama akicheza kwenye cage yake akiruka ruka.

Ilikuwa miaka michache iliopita. Ilipokuwa nikiishinyumba ya ghorofa hapa na irubi kati karibu na usiku mmoja karibu sambili au satato. Nilizikia ni kama kuna mtu anabisha milangoni. Gafla ni kamka na sauti ya mtu antembia kwenye thingroom. Sauti ya nyanyo polepole kama mtu alievovya atu vizito. Nijifaya mraa tatu lakini mweo ilikuwa unapigia kwa kasi. Nilichungulia kidogo kupitia pazia la kitanda niliona kiburi kirefiki kwa kanda ya TV. Na sauti ikaendelea kama mtu anatafta kitu.

Napenda yote ya wawili kucheza na kutazama michezo lakini kama nikilazimishwa kuchagua moja napenda kucheza zaidi kuliko kutazama Napenda sana kucheza sana mpira wa miguu na marafiki wetu wa mtaa wikendi. Huwa tunaenda uwanja mdogo karibu tunagawana timu mbili tunacheza hadi jua linatua. Hata kama sifungi magoli mengi ifia kukimbia kupigia pasi na kufunga inaonyesha furaha na nguvu kubwa.

Huwa ninafua nguo marambili au tatu kwa wiki inategemea jinsi nguo inavyokuwa chafu kwa haraka na shuguli zangu kwa kawaida hivi ndivyo ninavyokuwa jumatatu au jumanne huwa ninafua nguo za siku ya jumatatu na jumanne ili niwe na nguo safi kwa wiki nzima ijumaa na jumamosi huwa ninafua nguo za wiki yote iliyobaki pamoja na blanketi au kitambaa kidogo kama kimechafuka hii inafanya jumapili iwe siku ya kupumzika bila kufua.

Chuma nachopenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala ni mahali pangu pa amani, faraga na starehe kabisa. Inoonekana hivyo rangi kuta zimepakuwa rangi ya aqua na white kidogo. Kitanda cha single au double ndogo, godoro medium, blangeti nene na pilo zuri. Dirisha kubwa lilotazama balkoni ndogo. Kuna vitu ndogo kama meza ndogo kando ya kitanda, enye taa ya bedside, shelf ndogo enye vitabu vichache.

Nimewahi kununua kitiki tikiti za tukio mara kadhaa, na kila mara inakuwa na msisimko mkubwa. Mara ya kwanza ilikuwa tikiti za blankets and wine hapa Nairobi nilinunua online kupitia tikiti sasa au app ya e-toket. Ilikuwa tamasha la mziki na chakula na nilikua na na rafiki yangu Edith na wengine watatu. Tulifika mapema ili kupata nafasi poa kwenye blankets. Tukakula street food tukanywa soda baridi na kucheza hadi jua linatua.